Ndiyo, nimewai kulima. Nimewai kulima nilivyokuwa ninasoma katika shule ya primary. Hua tulikuwa tuna kipindi cha kwenda shambani kujifunza namna ya kulima na tukimaliza kulima pia tumekua tukiotesha mbegu za mazao mbalimbali.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ninafurahi sana pale ninapokuwa ninafanya jambo kwa muda mrefu bila kupata matokeo. Ila pindi ninapopata matokeo, matokeo chanya, matokeo ya ushindi, huwa ninafurahi sana na kuwa mwenye furaha.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Nimewahi kushiriki mashindano ya baiskeli. Ambapo, washirikishaji tulikuwa watatu. Tulikuwa watu watatu tunafanya mashindano. Nani kinara wa kukimbiza na kuendesha vizuri baiskeli. Na niliibuka mshindi wa mashindano hayo.

Ndiyo, huwa ninatoa sadaka na huwa ninatoa michango mbalimbali katika nyumba ya ibada. Huo ni utaratibu wa neno la mungu. Neno la mungu linasema, toeni zaka kamili, galani mwa bwana. Kwa hivyo, si sawa kutokutoa sadaka ama michango.